Napenda mikutano ya aina mbalimbali lakini kwa ujumla napendelea mikutano yenye lengo wazi, mpangilio mzuri na inayotoa fursa kwa kila mshiriki kuchangia mawazo yake. Mkutano mzuri kwangu ni ule unaowacha kila mtu akiwa ameelewa alichoandaliwa na akihisi kuwa mchango wake ulithaminiwa. Kwanza kabisa napenda mikutano ya kielimu ya au kujifunza Hii inaweza kuwa mafunzo kazini, washa au semina ambapo washiriki wanapata maarifa mapya, stadi mpya au mbinu bora za kufanya kazi. Mikutano ya aina hii hunipa motisha kwa sababu hunisaidia kukuza uwezo wangu binafsi na kitaaluma. Pia napenda mikutano ambayo inahusisha majadiliano badala ya mtu mmoja kuzungumza muda mrefu, kwa sababu majadiliano hufanya kila mtu ajihusishe zaidi. Pili, napenda mikutano ya kupanga na kutatua matatizo. Mikutano hii huwa na umuhimu mkubwa kwa timu au kikundi kwa sababu huleta watu pamoja ili kupanga mikakati, kuweka malengo na kutafuta suluhisho la changamoto zilizopo Ninapendezwa na mikutano inayokuwa na ajenda wazi. Muundo uliopangwa vizuri na maamuzi yanayotekelezeka mkutano ambao unaishi na hatua za kuchukua na wajibu wa kila mtu hunifanya nijisikie kuwa muda haukupotea Pia napenda mikutano ya kijamii au kujenga mahusiano. Hii inaweza kuwa mikutano ya kikundi cha jamii, ya kifamilia, au ya kikazi lakini kwa lengo la kuumarisha mashikamano. Mikutano ya aina hii huwa haina msongo mkubwa. Watu hucheka, kushirikiana na kujuana zaidi. Mahusiano mazuri hujenga mazingira bora ya ushirikiano katika maeneo mengine ya maisha. Kwa upande mwingine, napenda sana mikutano ambayo inaheshimu muda wa watu. Mikutano mifupi lakini yenye tija hunivutia zaidi kuliko mikutano mirefu isiyo na maelekeo. Pia napenda mikutano inayotumia teknolojia vizuri. Kama mikutano ya mtandaoni ambayo inayendeshwa kwa ufanisi bila usumbufu mwingi. Kwa ujumla, napenda mikutano iliyoandaliwa vizuri, yenye mawasiliano wazi, ushirikishwaji wa wote na matokeo yanaonekana. Iwe ni ya kielimu, ya kupanga kazi, au ya kijamii. Mkutano mzuri wangu ni ule unaongoza dhamani, unajenga mahusiano na unatoa mwanga wa mbele kwa washiriki wote.

Ndiyo, napenda kukimbia. Ingawa kiwango na namna ninavyo kimbia utagemea muda, afya na hali ya maisha kwa jujumla. Kukimbia ni moja wapo ya mazoezi ninayo yaona kuwa rahisi lakini yenye manufaa makubwa kwa mwili na akili. Hakihitaji vifaa vya garama kubwa, wala mahali maalumu sana. Viatu vizuri na nafasi kidogo tu vinatosha. Kwanza kabisa, napenda kukimbia kwa sababu kuna nanisaidia kuboresha afya ya mwili. Kukimbia hui marisha moyo, mapafu na misuli ya miguu na pia hunusaidia kuthibiti uzito wa mwili baada ya kukimbia, mara nyingi ni najihisi mwenye nguvu zaidi na mwili huwa mwepesi Hi hunipa motisha ya kuendelea kujali afya yangu kwa ujumla Pili, kukimbia huni saidia sana upande wa afya ya akili Wakati ninapukimbia, napata muda wakua peke yangu kufikiri na kuachilia mawazo yanayo nisumbua msongo wa mawazo hupungua na maranyingi nahisi utulivu mkubwa baada ya kumaliza watu wengi husema kukimbia huchochea hisia zafuraha kutokana na homoni kama endorphins na mimi pia nahisi hilo kwa kiasi kikubwa Napenda zaidi kukimbia asubui au jioni Wakati hali ya hewa ni utulivu na mazingira yako kimya Kukimbia asubui hunisaidia kuanza siku nikiwa na akiri hiliyo wazi na mwili ilio amuka vizuri Wakati kukimbia jioni hunisaidia huachilia uchovu wa siku nzima Kukimbia katika mazingira ya asiri kama bustani au barabara tulivu hunipa furaha zaidi kutikuliko kukibia maeneo yenye kelele nyingi Hata hivyo, kuna nyakati ambapo sipati nafasi ya kukimbia mara kwa mara kutokana na ratiba yenye shuguli nyingi au uchovu wa mwili katika hali kama hivyo, ujaribu kufanya mazoezi mengine mepesi au matembezi ya haraka Hili angarau ni siyache kabisa shuguli za kimwili. Muhimu kwangu siyo kukimbia kila siku, bali kudumisha mtindo wa maisha wenye, mwendo na mazoezi. Kwa ujumla, ndiyo napenda kukimbia, kwa sababu kukunanipa afya njema, utulivu wa akili na nidhamu ya kujitunza. Ukimbia kwangu siyo mashindano wara masinikizo, bali ni njia ya kujiheshimu, kujijali na kuhishi maisha yenye uwiano mzuri kati ya mwili na akili.

Ndiyo, napenda kulima bustani na kwa maoni yangu ni shughuli yenye faida nyingi sana kwa mwili, akili na hata jamii kwa ujumla. Kulima bustani siyo tu kuhusu kupanda mimea, bali ni njia ya kuungana na mazingira, kujifunza subira na kufurahia matunda ya juhudi zaako mwenyewe. Kwanza kabisa napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili Wakati niko bustani nikichimba kupanda au kumwagilia mimea Nahisi mawazo yanatulia na msongo wa mawazo unapungua na kama aina ya tiba asili kuona mmea mdogo ukikuwa pole pole hadi kuwa mti au mboga inaweza kuvunwa hunipa furaha kubwa na hisia ya mafanikio Pili kulima bustani hunisaidia kuwa na chakula bora na salama Boga au matunda niliwapanda mwenyewe hunipa uhakika wa ubora Kwa sababu najua yametunzwa vipi na kama yametumia kemikali au la Hii husaidia kula chakula chenye afya zaidi na pia kupunguza gharama za kununua vyakula sokoni Kwa mfano kupanda mboga kama sukumawiki, mchicha, nyanya au vitunguu ni rahisi na kunaleta manufaa ya haraka Kulima bustani pia ni aina ya mazoezi ya mwili kazi kama kuchimba, kupalilia na kubeba maji hufanya mwili ufanye kazi na kusaidia kuimarisha misuli bila hata kugundua, mtu anafanya mazoezi wakati anajihusisha na bustani Hii ni njia nzuri hasa kwa watu ambao hawapendi mazoezi mazito kama kukimbia au kwenda jimu Zaidi ya hayo, napenda kulima bustani kwa sababu hundifundisha subira na uwajibikaji mimea haitoi mara kwa mara, inahitaji muda, uangalizi na kujutolea Hivyo, bustani hunikumbusha kuwa mambo mengi mazuri maisha yanahitaji subira na juhudi za kila siku Pia hunifanya niheshimu sana kazi ya wakulima Kwa sababu najua changamoto wanazokutana nazo Hata hivyo, kulima hususani kuna changamoto zake kama ukosefu wa maji, wadudu waharibifu, au hali ya hewa isiyotabirika Lakini changamoto zaidi hunifundisha ubunifu na uvumilivu kama kutafuta mbinu mbadala za umwagiliaji au kutumia njia za asili ya kuthibiti wadudu Kwa ujumla ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayounganisha chakula na mazingira hunipa furaha, utulivu na mafundisho ya maisha Kwangu, bustani siyo tu shamba ndogo la mimea Bali ni darasa la maisha na chanzo cha amani ya ndani.

Ndiyo napenda kutazama video mtandaoni mara nyingi huwa ni sehemu ya shughuli zangu za kila siku kwa sasa karibu kila mtu anaweza kufikia video mbalimbali kupitia simu kompyuta au kompyuta kibao kwa kutumia mtandao wa wa internet Ndiyo maana video mtandaoni ni maarufu sana. Hii ni mojawapo ya njia bora za kupata habari, kujiburudisha, kujifunza mambo mapya na hata kuwasiliana na wengine Kwanza kabisa sipendi tu kutazama video zisizo na maana bali napendelea video ambazo zina manufaa kwangu kwa mfano napenda kutazama video za kielimu ambazo zinafundisha jambo jipya kama mafunzo ya kupika jinsi ya kutengeneza kitu fulani nyumbani au video ya kujifunza lugha au stadi mpya video hizi huwa na mwanga wa kufundisha na siyo tu burudani na mara nyingi zinakuja na maelezo ya kina yanayosaidia kuelewa somo vizuri zaidi kuliko maandishi peke yake Kwa kweli, video ni njia nzuri ya kujifunza kwa sababu unachanganya kuona na kusikiza kwa pamoja Jambo ambalo husaidia kumbukumbu na uelewa bora. Pili, napenda kutazama video za burudani pia kama kama kilipu fupi za kuchekesha video za muziki au makundi ya watu wanapiga vichekesho au kushiriki uzoefu wao wa kila siku video hizi huwa hufanya watu wangu wakati wangu wa kupumzika iwe mazuri zaidi baada ya kazi au masomo. Kwa mfano, kuna video nyingi za YouTube, TikTok au Instagram ambazo zinaleta tabasamu na kukupa hisia ya furaha au msisimko. Hii ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo, hasa bada ya siku ndefu. Lakini pia napenda kutazama video zinazohusiana na habari za sasa. Kama ripoti za matukio ya hivi punde, mahojiano na uchambuzi wa mambo yanayoendelea duniani. Hii ni muhimu sana kwangu ili niwe na ufahamu. Wa mambo yanayofanyika duniani na siyo tu kile kinachozungumziwa kwa watu wa karibu. Kupitia video za habari mtandaoni unaweza kupata taarifa au kwa sauti na picha jambo linaloifanya habari iwe kueleweka kwa urahisi zaidi kuliko kusoma tu maandishi ni muhimu pia kutambua kuwa video mtandaoni inaweza kuwa wa mambo mabaya kama vile taarifa zisizo za kweli au maudhui yasiyofaa. Kwa sababu hii, mimi huwa makini sana ninapochagua kile ninachotazama na kwa kiasi kikubwa na kuhepa video ambazo hazina chanzo cha habari kinachoaminika mimi hupendelea kutazama video ambazo zimetoka kwa watengenezaji wanaojulikana au majukwaa yanayoaminika ili kuepuka upotoaji upotoshaji wa habari. Pia ni muhimu kukumbuka kwamba watu wanapasa kuwa na uongozi wa wazazi au wale wazee wanaowatumia watoto ili kuhakikisha usalama wao mtandaoni. Kwa ujumla, ndiyo, napenda kutazama video mtandaoni, na mara nyingi huwa na ratiba ya kufanya hivyo kwa sababu ni sehemu ya maisha ya kisasa Kinyume na zamani, sasa video mtandaoni si burudani tu bali ni chanzo cha maarifa, taarifa na hata fursa za kujifunza vitu vipya Hivyo ni jambo linalochangia maisha yangu kwa namna nyingi Najaribu tu kuhakikisha kuwa kile ninachokitazama ina thamani na kitanisaidia kukua kielimu, kiakili au kiafya.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni desemba kwa sababu una mambo mengi ya nayoleta furaha, utulivu na hisia za shukurani Desemba ni mwezi wa mwisho mwaka na kwa upande wangu huwa ni wakati wa kutafakari safari ya mwaka mzima kushukuru kwa yaliyoenda vizuri na kujifunza kutokana na changamoto zilizopita Kwanza kabisa napenda disemba kwa sababu ya hali ya sherehe na furaha ni mwezi ambao watu wengi huwa na mapumziko kazini au shuleni Hivyo kuna kuwa na muda zaidi wa kuwa pamoja na familia na marafiki sikukuu kama krisimasi na mwaka mpya huleta watu pamoja huimarisha mahusiano na kuleta tabasamu kwa wengi Hata mazingira hubadilika, mziki wa sherehe, mapambo na hali ya kufurahia huonekana kila mahali Pili, Desemba hunivutia kwa sababu ya hali ya hewa na mazingira katika maeneo mengi, hali ya hewa huwa ya wastani au ya kufurahisha Jambo linalofanya iwe rahisi kusafiri, kutembea kutembelea ndugu au kushiriki shughuli za nje Kwa wengine ni kipindi cha mvua na kijani kimbichi ambacho huifanya mazingira yaonekane mazuri na yenye uhai Pia napenda desemba kwa sababu ni mwezi wa mapumziko na kujipamba upia baada ya mwaka mzima wa kazi, masomo au majukumu mbalimbali Desemba hunipa nafasi ya kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mambo niliyokuwa nimeyaahirisha ni wakati mzuri wa kusoma vitabu, kusafiri au kufanya shughuli za burudani bila sinikizo kubwa la ratiba Zaidi ya hayo, nisemba ni mwezi wa matumaini mapya Unapokaribia mwisho wa mwaka watu wengi huanza kupanga malengo ya mwaka ujao Mimi hupenda kutumia muda huu kufikiri ninachotaka kuboresha malengo mapya yanaotaka kufikia na namna ya kuanza mwaka mpya kwa nguvu na mtazamo chanya Hii hunipa motisha na mwelekeo mzuri Hata hivyo, siwezi kusema kuwa disemba ni mwezi mkamilifu kabisa Wakati mwingine gharama huongezeka kutokona na sherehe na safari Lakini hata hivyo, furaha na maana ya mwezi huu huzidi changamoto zake Kwa ujumla, mwezi ni naupenda zaidi ni desemba kwa sababu unaunganisha sukurani, furaha, mapumziko na matumaini. Kwangu desemba sio tu mwisho wa mwaka. Mbali ni daraja la kuunganisha yaliopita na yajayo. Na hiyo maana una nafasi ya pekee moyoni mwangu.